Mimi kama mtu binafsi kupokea maoni kutoka kwa wengine ni sehemu muhimu sana ya ukuaji wa mtu binafsi kwa jamii na kwa kitaaluma. Njia ninayo pokea maoni huamua kama nitakua ama nitakwama. Kwa hiyo, mimi napokea maoni kutoka kwa watu wengine. Nambari ya kwanza mimi hutambua umuhimu wa maoni. Hiyo ndiyo hatua ya kwanza. Hata kama maoni yanauma, hunisaidia kujijua, hunisaidia kuboresha kazi ninayoifanya, na pia hunionyesha upungufu wangu. Nikiwa na mtazamo huu, ninayapokea kwa moyo wa wazi. Pia mimi husikiliza kwa makini. Mimi nipewapo maoni na wengine nayasikiliza bila kukatiza, naangalia lugha ya mwili, na pia nazingatia maneno na sauti. Kusikiliza vizuri hunisaidia kuelewa ujumbe halisi. Pia mimi hujitayarisha kisaikolojia. Kabla ya kupokea maoni, mimi huwa najikumbusha kuwa hakuna anayeshambulia utu wangu. Pia najikumbusha ya kwamba hakuna maoni yanalenga tabia au kazi yangu. Pia najikumbusha kuwa mimi si mkamilifu. Hii hunisaidia kupunguza, kujilinda, kupita kiasi. Pia mimi huepuka kujitetea mara kwa mara. Moja ya mambo muhimu ninayojifunza ni kwamba wakati maoni yanaletwa, nisije nikajibu kwa haraka na kwa hasira. Nisije nikajitetea bila kufikiria na pia, nisije nikaanza kutoa sababu. Mimi mwenyewe najipa mda wakuelewa kwanza. Pia mimi huweka hisia pembeni kwa mda. Maoni yanaweza kuamsha hasira, aibu na huzuni. Wakati mwingi ninapojihisi hivyo mimi najituliza, najua hisia ni za mda na pia napumua kwa kina. Hii hunisaidia kubaki makini, hata kama maoni yameletwa kwa njia ipi. Pia mimi hutenganisha maoni na utu wangu. Najifunza kutambua kuwa, kukosolewa si kukataliwa, dhamani yangu haipungui, na pia maoni yanahusu kitendo si mimi kama binadamu. Hii hunipa nguvu ya kuyapokea bila kufungika moyo kwa kila wakati. Mimi huchuja maoni pia ninapopokea maoni kutoka kwa wengine. Si maoni yote ni ya kujenga, hivyo basi, mimi huwa naangalia nia ya anayetoa maoni, pia natafakari kama yana mantiki, ama yanaleta maana fulani kwa kazi ambayo nafanya ama yanaleta mchango gani, pia natafakari chanzo cha maoni, nachukua yaliyo ya kweli na kuwacha yasiyo ya msaada. Pia mimi huuliza maswali kwa ufafanuzi. Kama kuna kitu sielewi mimi huuliza maswali kwa heshima, pia mimi hutaka maelezo zaidi. Hunisaidia kuelewa maoni kwa undani. Pia mimi kila wakati, nashukuru kwa anayetoa maoni. Nashukuru kwa ujasiri wao, nashukuru kwa kujali kwao, na pia kwa muda wao. Shukrani kwa mara nyingi hujenga mahusiano mazuri. Pia mimi hukubali pale panapostahili. Kama maoni ni ya kweli mimi nayakubali nakiri mapungufu yangu na pia nashukuru kwa anayetoa, kukubali huonyesha ya kwamba mimi nimekomaa katika kazi yangu. Pia mimi hutafakari maoni kwa kina, baada ya mazungumzo marefu, mimi naangalia mifano ya maisha yangu natafakari peke yangu pia mimi naona kama maoni yanajirudia. Hiyo inasaidia kuona ukweli mpana. Pia mimi hulinganisha na kujitathmini kibinafsi. Hii inanisaidia kujua ya kwamba. Kama nishaiona hilo, nitalirekebisha aje na litasaidia aje katika kazi ambao naifanya. Pia mimi huamua hatua nitakayoichukua. Baada ya kutafakari naamua, nitachukua hatua kwa kiasi gani naamua kufanya nini na lini na naamua kama nitabadilika. Si kila maoni huhitaji mabadiliko makubwa lakini mengi huhitaji hatua. Pia mimi huweka mipango ya maboresho. Kama maoni yanahitaji mabadiliko, mimi naeka malengo naweka muda naacha kuwa hatua ndogo. Mipango hii hunisaidia kubadilika kwa vitendo. Pia mimi huanza mabadiliko taratibu. Mabadiliko hayaji kwa ghafla. Naanza kwa hatua ndogo najiruhusu kukosea naendelea kujirekebisha. Kwa hii hatua uvumilivu ni muhimu sana na inafanya tuwe sawa wote.

Kusimamia au kusimamiwa ni mtazamo tu wa mtu kuhusu uongozi, uwajibikaji na namna anavyofanya kazi na wengine. Mimi napenda yote mawili wakati mwingine napenda kusimamia na wakati mwingine napenda kusimamiwa. Kwa upande wa kusimamia, kuna watu wengi wanaopata kuridhika wanapokua kwenye nafasi ya uongozi. Kusimamia kama mimi mtu binafsi kunanipa fursa ya kuelekeza wengine, kupanga kazi, kufanya maamuzi na kuona matokeo ya maamuzi yake yakitekelezwa ni vigumu sana wakati unapopata mtu anayependa kusimamia mara nyingi, utapata ya kwamba ako na maono ya mbali, ana uwezo wa kuona picha, kubwa ambayo wewe hujaiona mwenye unasimamiwa na pia anatambua ni wapi timu au taasisi inapaswa kuelekea. Kusimamia kunahitaji uwajibikaji mkubwa. Kiongozi anawajibika si tu kwa kazi yake binafsi bali pia kwa matokeo ya kazi na watu wanaoongoza. Hili huwafanya watu wanaopenda kusimamia kwa makini zaidi wenye nidhamu na wenye kujifunza kwa kazi. Kila changamoto inayojitokeza huwa somo jipya. Namna ya kushughulikia hizi changamoto migogoro ambayo inayotokea kwenye kazi ni funzo kubwa. Pia ni motisha kwa wafanyi kazi au kusawazisha mahitaji ya kazi na ustawi wa watu. Kusimamia pia kunanipa nafasi ya kuathiri maisha ya wengine kwa njia chanya. Wakati ninapoongoza, inabidi mimi nimsaidie mfanyikazi kugundua uwezo wake, kujenga kujiamini na kukua kitaaluma. Hii huleta hisia ya kutimiza wajibu na kuridhika moyoni. Kwa watu wengi, kuona timu ikifanikiwa ni furaha kubwa kuliko mafanikio binafsi. Hata hivyo kila wakati kusimamia si eti ni jambo rahisi. Kuna shinikizo la maamuzi, kuna lawama zinapotokea makosa na wakati mwingine upweke wa uongozi. Ndiyo maana si kila mtu hupenda au kufanikiwa katika kusimamia hata kama ana ujuzi mzuri wa kazi. Wakati mwingine mimi hupenda kusimamiwa. Kusimamiwa pia huniruhusu nizingatie vyema majukumu ya mtu bila mzigo mkubwa wa maamuzi makubwa makubwa. Mtu anayependa kusimamiwa mara nyingi hupata amani ya akili kwa kuwa na mwongozo ulio wazi, anajua nini cha kufanya, lini kifanyike na kwa kiwango gani. Kusimamiwa pia hunipa nafasi ya kujifunza. Mimi nikiwa chini ya uongozi mzuri mimi hupata maarifa, uzoefu na maadili ya kazi ambayo huenda nisingeyapata peke angu. Maoni na ushauri kutoka kwa msimamizi husaidia kuboresha utendaji na kukuza taaluma yangu. Nikiwa mmoja wa wale watu ambao wanapenda kujifunza, hatua kwa hatua, kusimamiwa huwa mazingira, salama ya kukua. Kusimamiwa pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Najua si kila mtu anapenda kubeba mzigo, wa kuamua kwa niaba ya wengine. Wengine hufanya vizuri zaidi wanapopewa malengwa na miongozo. Kisha wakaruhusiwa kutumia ubunifu wao ndani ya mipaka hiyo, hiyo huongeza ufanisi na kuridhika kazini. Hata hivyo, kusimamiwa kunahitaji unyenyekevu na nidhamu. Unapaswa kukubali maelekezo hata pale ambapo huyaoni yanafaa mara moja. Pia ikiwa msimamizi si mzuri inaeza kuwa chanzo cha kukatishwa tamaa, kupoteza motisha na hata kushuka kwa kujiamini. Kwa mtazamo wangu, kupenda kusimamia au kusimamiwa si swala la ushindani bali la muktadha wa utu wa mtu. Wapo wanaopata nguvu wanapokua viongozi na wapo wanaofanya kazi bora zaidi wanapokua chini ya uongozi mzuri. Kilicho muhimu zaidi ni kutambua nafasi yako, kufanya kazi kwa uadilifu na kushirikiana vyema na wengine ili kufikia malengo ya pamoja. Mtu aliyekomaa kiakili huweza kusimamia kwa hekima na pia kusimamiwa kwa heshima kulingana na hali ilivyo ili kupata matokeo bora zaidi kwenye kazi mtu anayoifanya kila siku.

Kwa ujumla, vitabu ambavyo mtu upenda kusoma vinakuza sana tabia za mtu, ndoto zake, njia yake ya kufikiri, na namna anavyo tazama maisha. Kusoma vitabu si burudani tuu, bali pia ni njia ya kujijenga kiakili, kiroho na hata kihisia. Kwa ujumla, mimi napenda kusoma vitabu vinavyo ungeza maarifa, vinavyo nipa mtazamo mpya wa maisha, na vinavyo nichochea kufikiri kwa kina. Siangali tuu ina mmoja ya vitabu, bali mihupenda mchanganyiko kulingana na hali ya muda nilio nao malengo nilio weka katika maisha yangu, na hali ya moyo. Kwanza kabisa, mimi napenda kusoma vitabu via historia na masimulizi ya kweli. Napenda kusoma kuhusu maisha ya viongozi, wanaharakati, wanasayansi na watu walio badilisha dunia. Vitabu hivyo hunifanya nitambuwe kuwa watu mashuhuri nao walikuwa binadamu wa kawaida, waliopitia changamoto kama zile ambazo minazipitia, hofu na hata kushindwa kabla ya kufanikiwa. Historia hunipa uelewa mpana wadunia, na najifunza kuhusu tamaduni, vita, mapinduzi na mabadiliko ya kijami. Hiyo hunisaidia kuelewa kwa nini jamii iko ilivyo leo. Piya hunisaidia kuepuka, kurudia makosa ya zamani kwa kujifunza kutokana na yaliopita. Mimi pia upenda kusoma vitabu vya maarifa na maendeleo binafsi. Hivi ni vitabu vinayo zungumzia jinsi ya kuboresha maisha yako, kama mtu binafsi kufikia malengo, kujiamini, kujenga nidhamu na kuishi kwa kusudi. Vitabu vya ina hii hunisaidia kujithatmini, kujiuliza niko wapi, nimefikia wapi nani hatuwa gani yafaa mimi chukue. Vitabu vya maendeleo binafsi hunipa motisha, hasaa pale ninapo kumbana na changamoto na kukata tamaa. Pia mimi hupenda kusoma, vitabu vya dini na falsafa. Vitabu hivyo hunisaidia kutafakari maisha yangu kwa kina. Maana ya kuishi, mema na mabaya, waajibu na haki na pia uhusiano wa binadamu na muumba na maadili ya juu. Kusoma vitabu vya dini hunipa utulivu wa moyo na mwelekeo wa kimaadili. Vitabu vya falsafa hunichuchia kufikiri kwa undani zaidi, kuuliza maswali magumu na kutokubali mambo juju. Hata kama si kila wazo nalikubali, hivi vitabu hunisaidia kupanuwa upeo wafikra na kuona dunia kwa mtazamo tofauti. Pia mimi napenda kusoma vitabu vya elimu na taaluma. Kulingana na masoma au kazi nilio jihusisha nao, ya vitabu hivyo hunisaidia kuongeza ujuzi, kufahamu mbinu mpya na kubaki sambamba na mabadiliko ya dunia. Katika ulimwengu wa sasa kujifunza hakuishii darasani. Vitabu ni walimu wa kudumu. Pia mimi napenda kusoma vitabu vya burudani na hadithi fupi. Hivi vitabu hunisaidia kupumzisha akili, baada ya kazi nyingi au mawazo mazito. Kusoma kwa ajili ya burudani hunikumbusha kuwa maisha si kazi tuu. Bali pia nikufurahia na kupumzika. Pia mimi hupenda kusoma vitabu vya lugha na mawasiliano. Kadri ninavyo soma zaidi ndivyo msamiati wangu unavyo ongezeka, na uwezo wangu wa kujielezea unavyo boreka. Hii hunisaidia katika maisha ya kila siku iwe ni kazini, na hata katika mahusiano. Sababu kubwa inayofanya nipenda kusoma vitabu, ni kwamba vitabu hunipa uhuru wa mawazo. Vina ni ruhusu kujifunza bila mipaka ya umri, mahali na hata muda. Kupitia vitabu naeza kujifunza kutoka kwa mtu aliyeishi miaka miamoja ulio pita, au kutoka inchi nyingine tofauti. Mimi nimependa kwa kiasi kikubwa kusoma hivi vitabu, vya aina mbalimbali kwa sababu vitabu hivi vinakupa muonekano halisi wa maendeleo binafsi, historia, wasifu, fasihi, dini, falsafa na hata elimu. Kila haina ya kitabu ninacho soma kina mchango wake katika kunijenga, katika maisha yangu, na kina nijenga. Mimi binafsi kwenye maarifa, busara na mtazamo mpana wa maisha. Kwangu kusoma vitabu si jambo laziada, bali ni sehemu muhimu ya ukuwaji wa akili na roho. Kusoma vitabu huniongezea maarifa, na pia hunikumbusha ya kwamba ni vizuri uwe na maarifa zaidi kila siku.

Kwa kweli mi hupenda kufanya mazoezi na mazoezi yangu huwa nayafanya saa zingine asubui na saa zingine jioni. Kwa upande wa mazoezi ya asubuhi, kuna faida nyingi zinazo nifanya mtu kama mimi nipende kufanya mazoezi yangu asubui. Mwili huwa umetoka kupumzika baada ya usingizi wa usiku. Mazoezi ya wakati huu hunisaidia kuamsha mwili na akili, kuongeza mzunguko wa damu na kuandaa mtu kwa shughuli ya siku nzima. Mazoezi ya asubuhi hunipa hisia ya kuanza siku nikiwa na nguvu na motisha. Pia, nikifanya mazoezi asubuhi mara nyingi mi hujihisi mwenye nidhamu zaidi kwa sababu nimefanikiwa kufanya jambo muhimu kabla ya majukumu mengine kuanza. Hii huongeza kujiamini na kujisikia kuwa siku imeanza vizuri. Mazoezi ya asubuhi pia hunisaidia kuboresha umakini na ufanisi kazini. Ama popote pale nilipo kwa hiyo siku. Pia nikifanya mazoezi asubuhi inanisaidia kudhibiti uzito, inanisaidia kuboresha mmeng'enyo wa chakula na kupunguza msongo wa mawazo. Mazoezi mepesi kama kukimbia, kutembea, haraka, mazoezi ya kunyoosha misuli au yoga hufaa sana asubuhi kwa sababu hayauchoshi mwili kupita kiasi. Hata hivyo, mazoezi ya asubuhi yana changamoto zake, kwa sababu wakati mwingine unapata ya kwamba mwili huhisi, uuko mzito sana. Hasa kama sikulala vizuri, ama sikula vizuri. Pia, si kila mtu ana muda wa kutosha ya asubuhi kutokana na maandalizi ya kazi. Ndio maana, mimi mwenyewe nimechagua ya kwamba, kuna wakati naezafanya mazoezi asubuhi kulingana na muda nilio nao, na pia kuna wakati naezafanya mazoezi jioni. Kwa upande wa jioni, mwili huwa tayari umeamuka vizuri na misuli imekuwa laini kutokana na shughuli za siku. Hii hufanya mazoezi ya jioni kuwa mazuri kwa mazoezi mazito zaidi kama kuinua vyuma kukimbia kwa kasi au michezo kama mpira na miguu au kikapu. Mazoezi ya jioni pia husaidia kuondoa uchovu wa siku baada ya kazi au masomo. Kufanya mazoezi hunisaidia kutoa msongo wa mawazo hasira au mawazo mengine yalio kusanyika. Hii huleta utulivu kwa akili na kunisaidia kulala vizuri usiku. Kwa watu wengine pia wakati nafanya mi mazoezi jioni ni muda wa kijamii. Hivo mazoezi ya jioni uniruhusu kufanya mazoezi yangu pamoja na marafiki au u kundi. Hii unapata ya kwamba imeongeza motisha na kufanya mazoezi yao yawe ya kufurahisha zaidi. Pia ratiba yangu ya jioni huwa rahisi zaidi kubadilika kuliko ya asubuhi. Kwa sababu hakuna shinikizo la kuanza kazi mapema. Kuna changamoto kwa pande zote mbili. Changamoto ya mazoezi ya jioni ni kwamba wakati mwingine uchovu wa siku unaeza kumfanya mtu ukose hamasa. Pia mazoezi yatafanywa kuchelewa sana yanaweza kuathiri usingizi. Kwa sababu mwili huwa bado uko katika hali ya msisimuko. Kwa mtazamo wangu mimi napendelea mchanganyiko wa mazoezi ya asubuhi na jioni. Kulingana na siku na aina ya mazoezi. Siku ambazo nataka kuanza siku nikiwa na nguvu na utulivu wa akili mi hufanya mazoezi mepesi asubuhi kama kutembea haraka kunyoosha misuli au mazoezi ya kupumua. Hii hunisaidia kuandaa akili na mwili kwa majukumu ya siku. Pia siku nyingine hasa pale napokuwa na muda wa kutosha jioni. Mimi huwa nafanya mazoezi mazito zaidi kama kukimbia kwa mda mrefu au michezo. Hii hunisaidia kutumia nishati ilio baki na kuondoa msongo wa mawazo ulio kusanyika. Kilicho muhimu kabisa kwa mazoezi ni kwamba zaidi si muda wa mazoezi bali uendelevu na nidhamu. Mazoezi ya daika ishirini ni bora kuliko mazoezi makali ya Mara Chache. Pia ni muhimu kusikiliza mwili kama umechoka sana kupumzika ni sehemu ya mazoezi. Mazoezi iwe ni yaasubuhi au jioni yana manufaa mengi ya kwamba kwanza yanaimarisha afya ya moyo, yanaongeza nguvu za misuli, yanaboresha usingizi na yanaongeza furaha kupitia, homoni za furaha. Kufanya mazoezi asubuhi na jioni kunategemea ratiba. Mwili na malengo ya mtu. Na hivo basi tuchaguwe vyema.

Mchezo ambao minaupenda zaidi ni mpira wa migu. Mpira wa migu ni mchezo unawependwa na watu wengi duniani na asaa katika jami yetu. Nimeupenda mchezo huu kwa sababu ni raisi kucheza auitaji vifa vingi na unaeza kuchezwa karibu kila mahali uwanjani, mtaani, shuleni na hata kwenye viwanja vidogo vilivyo wazi. Kwansa kabisa, sababu inayofanya ya kwamba nipende mchezo wa migu ni mchezo wa timu. Unanifundisha umuimu wa kushirikiana, kuhasiliana na kuwaminiana. Hakuna mchezaji mmoja naeza kushinda meji peke yake. Kila mtu wanamchango wake hii unijenga kimadili na kunifundisha kufanya kazi na watu na tabia na uwezo tofauti. Pili kupitia mpira wa mguu nimejifunza kueshimu wengine. Iwe ni wachezaji wenzangu, umu wamuzi ama wapinzani wangu. Pia nimejifunza kukubali kushindwa na kuseirekea ushindi kwa unyenyekevu. Haya ni mafunzo muimu sana katika maisha ya kawaida, hasa katika kazi na mausiano ya kijami. Pia mimi kinacho nifutia sana katika mpira wa mgu ni uraisi wake. Unaitaji mpira tu na nafasi ya wazi, hata kama ni ndogo. Hi ufanyika kila mtu hawe na nafasi ya kushiriki bila kuchali hali ya kiuchumi. Tofauti na michezo mingine inaitaji fifa vya karama kubwa mpira wa mgu niwa watu wote. Kubitia, kucheza mpira nimegundua kwamba afia yangu ya mwili. Himekuwa sawa. Kwa sababu huu mchezo unawosisha kukimbia, kuruga, kupiga mpira na kubadilisha mwelekeo mara kwa mara. Hii usaidia kuimarisha moyo, misuli ya miguu na mwili kwa ujumla. Pia usaidia kupunguza uzito, kuongeza nguvu na kuporesha stamina. Saidi ya hayo mpira wa migu unisaidia sana katika afya ya akili. Ninapo cheza inatoa mawazo mengi ya msongo, huzuni na azira kwenye akili yangu. Hakili najikita katika mchezo, mikakati na ushirikiano. Hili jambo linanisaidia kupunguza mawazo hasi. Baada ya kucheza, mtu mwenyewe ujihisi, mchangamfu na mwenye furaha kutokana utolewaji wa umwani za furaha. Pia mi napenda mpira wa mguu kwa sababu una ushindani wa afya. Unanifundisha kila siku yakwamba. Yafaa uweke malengo. Ujitume na kutokana na tamaa hata hadi inapokuwa ngumu. Unapo fungwa bao unajifunza kupambana zaidi. Unaposhinda unajifunza kudumisha kiwango na kutobeza wapinzani. Ushindani huu hunijenga kuwa mtu mwenye moyo wa kupambana katika maisha. Mbali na kucheza mi pia napenda pia kutazama mpira wa miguu. Kutazama mechi hunisaidia kujifunza mbinu mpya nafasi mbalimbali na mikakati ya timu. Pia hunipa burudani na furaha. Hasaa nikitazama na marafiki au familia. Hii unapata ya kwamba imeeza kuimarisha mahusiano na kuleta mazungumzo yenye mshikamano. iNgawa mpira wa mguu ndio naunapenda zaidi. Pia napenda michezo mingine kama kukimbia, kuruka kamba na mazoezi ya mwili. Michezo hiyo unisaidia kubadilisha mazingira na kuepuka kuchoka kufanya jambo moja tu. Kukimbia unipa muda wa kutafakari peke angu. Na pia wakati wa mazoezi ya mwili, unapata kwamba nimesaidika kuimarisha misuli na nidhamu binafsi. Mimi napenda michezo kwa ujumla kwa sababu inanifundisha nidhamu ya muda. Ili kucheza vizuri lazima nipange ratiba yangu, nipate muda wa kupumzika na kujitunza kiafya. Pia mchezo wa mguu unifundisha kujitambua, kujitambua mipaka ya mwili wangu na umuhimu wa kupumzika pale inapohitajika. Michezo pia ina michango mkubwa katika maisha ya kijamii kupitia mpira wa miguu nimekutana na marafiki wapya. Nimejenga uhusiano na hawa marafiki. Pia nimejenga urafiki wa kudumu na kujisikia kuwa sehemu ya jamii. Uwanja wa michezo uondoa tofauti za kijamii. Watu ukutana kama wachezaji tu. Si kwa msingi au ahadi. Kwa upande wa changamoto mpira wa miguu unaeza kuleta majeraa kama mtu hatakuwa makini. Na hivyo yapaswa wakati unacheza huo mpira. Uwe umemakinika sana ndio usiumie.

Ninazo rangi nyingi ambazo nazipenda lakini kuna rangi moja ambayo. Naipenda zaidi ambayo ni rangi ya bluu. Bluu ni rangi yenye mvuto wa kipekee kwangu kwa sababu huwe inanipa hisia za utulivu, uwakika na amani. Kila ni napo iona, iwe ni baharini, iwe ni angani au kwenye mavazi. Mimi huwa nahisi kuwa kwamba nafsi yangu inatulia na mawazo yanapungua. Kwanza kabisa bluu ni rangi ya utulivu na amani ya moyo. Kwa kiasi kikubwa huwa wa inanisaidia kupunguza msongo wa mawazo, hasira na hofu, ndiyo maana mara nyingi inatumika katika maeneo yanayohitaji utulivu kama hospitali, ofisi na vyumba vya kulala. Mimi binafsi napendelea mazingira yenye rangi ya bluu kwa sababu hunisaidia kufikiri kwa utulivu na kufanya maamuzi kwa busara. Rangi ya bluu pia inanivutia kwa sababu inashiria uwaminifu na uwaminifu wa kweli. Mara nyingi benki na taasisi na mashirika makubwa hutumia bluu kuonyesha uwajibikaji, usalama na kuaminika. Hii inaendana na maadili ninayo thamini katika maisha. Niwe mwaminifu, niwe mwenye msimamo, na niwe mtu ambaye anaaminika katika mahusiano kwenye kazi na hata katika jamii. Pia mimi napenda rangi ya bluu kwa sababu inauhusiano wakaribu na maumbile. Anga la bluu huashiria upana, uhuru na matumaini. Inanifanya nitafakari maisha kwa mtazamo mpana nikikumbuka kuwa dunia ni kubwa. Na changamoto zangu nisehemu ndogo tu ya safari ndefu ya maisha. Bahari auvmaji mengine ya rangi ya bluu huwakilisha kina. Siri na nguvu iliyo jificha. Jambo hili linafanya niheshimu maisha na maumbile. Pia napenda rangi ya bluu kwenye mavazi. Ni rahisi kuichanganya na rangi zingine. Bluu inaeza kuendana na nyeupe, nyeusi, na ata rangi kali kama njano wa nyekundu. Hii hunipa uhuru wakuvaa kwa urahisi bila kuonekana kupitiliza. Bluu inaonekana nadhifu na yenye heshima. Iwe ni katikati ya mavazi au kazi ya kawaida. Mbali na Blue, mimi pia hupenda rangi ya kijani kwa kiwango fulani. Kwa sababu inashiria maisha, ukuaji na matumaini. Kijani hunikumbusha mimea, mashamba na mazingira ya asili. Na hii hunipa hisia ya kuwa karibu na ardhi na uhalisia wa maisha. Hata hivyo blue bado hubaki kuwa rangi ninayoipenda zaidi. Sababu nyingine ya kupenda bluu ni kwamba ni rangi isiyo chosha macho. Tufauti na rangi kali sana bluu inaeza kuangaliwa kwa muda mrefu bila kusababisha usumbufu. Hii ni muhimu hasaa katika maeneo ya kazi au kusoma ambapo macho na akili vinahitaji utulivu wa hali ya juu. Kwa upande wa kisaikolojia watu kama mimi napenda rangi ya bluu mara nyingi. Na hiyo huonesha kuwa watu wa kufikiria kwa kina, watulivu na waaminifu ingawa si lazima iwe kweli kwa kila mtu. Naona ya kwamba hii rangi ya bluu inaendana na sifa zote ambazo zinahitajika mtu ili aishi vizuri kwa utulivu busara na kwa heshima kwa watu wengine. Hii rangi ninayoipenda zaidi ni kwa sababu inanipa amani ya moyo. Napata ya kwamba moyo wangu umetulia hata kama niko na hisia kali. Moyo wangu unapata utulivu ninapo ona hii rangi ya bluu. Pia inanisaidia kufikiri kwa utulivu. Wakati mwingine unapata ya kwamba niko na changamoto nyingi na mara kwa mara mi nafikiria. Nionapo hii rangi ya bluu inaashiria ya kwamba naeza tulia mahali na nikafikiria vizuri. Pia inaendana na maadili yangu. Kwa mara kwa mara hata mahali ambapo nafanya kazi, nimejaribu sana kuwa mwaminifu na kuwajibika. Na hivyo inafaa katika nyanja nyingi za maisha. Mavazi, mazingira na hata hisia. Kwangu kama mtu binafsi, bluu si rangi tu, bali ni ishara ya utulivu, matumaini na huyiano katika maisha. Na hivyo ni vizuri wakati tunapo zichagua hizi rangi. Tuzingatie ya kwamba ni rangi zile zipi ambazo zinatufurahisha sisi kama binafsi. Zinaashiria nini katika maisha yetu ya siku baada ya siku na hata mahali tunafanya kazi.

Kusherekea mafanikio ya timu ni jambo muhimu sana kwa sababu tunaongeza mshikamano, motisha na kuimalisha uhusiano mzuri kati ya wanatimu kwanza kabisa mimi hutambua mchango wa kila mtu, mafanikio ya timu si kazi ya mtu moja bali ni matokeo ya juhudi za watu wengi kwa hivyo mimi napenda kuwapongeza wanatimu wote kwa maneno ya wazi na ya dhati hii inaeza kuwa katika mkutano kupitia ujumbe wa maandishi au hata kwenye kikundi cha whatsapp cha kazi. Kutaja majina ya watu na kueleza mchango wao hufanya kila mmoja ajisikie kutadhiminiwa. Pia mimi huanda tukio ndogo la sherehe kuwapongeza wanoafanya kazi vizuri. Tukio linaweza kuwa rahisi kama chai pale ofisini. Chakula cha mchana tu mkutano wa mtandaoni. Wenye hali na furaha kwa timu za mbali. Wakati mwingine hata keki ndogo au vitafuno huleta furaha kubwa. Lengo si gharama bali ni kushiriki furaha pamoja. Pia mimi hufanya mawasiliano chanya, hii ni sehemu muhimu ya sherehe mimi nahakikisha kwamba tunazungumza kuhusu kile kilicho fanya tufanikiwe. Ushirikiano mzuri, mawasiliano ya wazi, nidhamu kazini au uvumilivu wakati wa changamoto. Mazungumzo haya huwasaidia wanatimu kuelewa kuwa mafanikio hayatokei kwa bahati mbaya bali ni kwa juhudi za pamoja, pia husaidia kujenga utamaduni na kujifunza kuboresha zaidi kila wakati pia mimi hutoa zawadi au motisha ndogo hii ni njia nzuri sana ya kusherekea mafanikio. Hizi zinaeza kuwa vyeti vya pongezi, barua za shukrani, au hata siku za mapumziko kwa timu. Zawadi hizi husaidia kuonyesha kuwa juhudi za timu zinaonekana na kutadhiminiwa. Hii huongeza hamasa ya kufanya kazi kwa bidii zaidi siku zijazo kwa wanatimu wote. Pia mimi huwashirikisha katika uongozi kwenye sherehe za timu. Ninapenda pale viongozi wanapopata nafasi ya kuwapongeza wanatimu wao hadharani. Hii huongeza heshima na kujiamini kwa timu kwa sababu. Wao huwa wanajihisi kuwa kazi yao inatambulika katika ngazi za juu. Maneno ya kiongozi maranyingi hua na uzito mkubwa na huacha adhari ya kudumu. Pia mimi huwasaidia kutafakari safari ya mafanikio. Baada ya kusherekea ninapenda timu ikae chini na kujadili tulikotoka, changamoto tulizo pitia na jinsi tulivyo shinda vikwazo. Hiyo siku hukula, hiyo siku si ya kulaumiana bali ni ya kujifunza. Mimi napenda tukitafakari huku tunafanya wanatimu kutadhimini zaidi ushindi wao kwa sababu wanakumbuka ugumu uliokuepo. Pia mimi huhimiza shukrani baina ya wanatimu ambalo ni jambo muhimu sana. Maranyingi mimi huwa na wahimiza wanatimu kuwa shukuru wenzao moja kwa moja. Hiyo hujenga mazingira ya heshima na uaminifu. Wakati mwingine kusikia asante kutoka kwa mwenzako, kuna dhamani kubwa kuliko pongezi rasmi. Pia mimi huunganisha mafanikio na malengo ya baadae. Hii ni sehemu ambayo huwa naisherekea kwa hekima sana. Baada ya sherehe, mimi napenda kuzungumza kwa ufupi kuhusu hatuwa inayofuata. Hii husaidia timu kuona kuwa mafanikio haya ni gazi ya kupanda kwenda juu zaidi. Si mwisho wa safari. Pia inasaidia kudumisha motisha bila kupunguza kasi ya kazi. Pia mimi uzingatia sana usawa na ujumuishi. Katika sherehe, hii ni jambo linalo nipa kipa umbele. Nahakikisha kuwa kila mtu anahisi kuwa sehemu ya mafanikio. Hata wale walio kuwa nyuma ya pazia kama wasaidizi au watu wakiufundi. Hii uzuia, hisia ya kutengwa na uimarisha mshikamano wa ukweli. Kwa ujumla mimi usherekea mafanikio ya timu kwa njia inayojenga, inayo thaminiwa. Inayofanya watu wote wajiskie kwamba wanathaminiwa na pia inayolenga mstakabali. Sherehe siyo furaha tu ya mda mfupi, mbali ni fursa ya kujenga utamaduni mzuri baina ya wanakazi ama wanatimu wote.

Ndiyo kwa kiasi kikubwa ningependa kurudi ujana lakini si kwa kila kitu. Ningependa kurudi nikiwa na akili na uzoefu nilio nao sasa. Kwanza kabisa ujana ni kipindi cha nguvu na afya. Katika ujana mwili huwa na nguvu nyingi uchovu hauji haraka na mahojo mengi huwa mbali. Ningependa kurudi ujana kwa sababu ya uwezo huo wa mwili kufanya mambo mengi bila kikwazo. Kuamka asubuhi mapema bila maumivu na kufanya kazi nzito. Pia kusafiri na kushiriki michezo bila hofi ya kuchoka haraka. Ujana hunipa hamasa ya kujaribu vitu vipya bila kuogopa mipaka ya mwili. Pia ujana ni nafasi ya kujifunza kutokana na makosa. Ndiyo sababu kubwa ya kutamani ujana. Ujana ni kipindi cha makosa mengi ya marafiki ya masomo, ya mahusiano na hata ya maamuzi ya maisha. Ningependa kurudi ujana nikiwa na hekima nilionayo sasa ili kuhepuka makosa makubwa au kuyafanya kwa busara zaidi. Si kwamba ningependa maisha yasiyo na makosa bali ningependa makosa yenye mafunzo yasiyoharibu mstakabali. Ujana pia una uhuru wa ndoto. Ukiwa kijana unaota bila mipaka. Unaamini kila kitu kinawezekana. Ningependa kurudi ujana ili kuota tena kwa ujasiri ule ule lakini safari hii nikiambatanisha ndoto hizo na mipango ya busara. Vijana wengi huacha ndoto zao kwa sababu ya kukata tamaa, hofu au kukosa muongozo. Mzuri. Kurudi ujana kungekuwa fursa ya kuamini ndoto zangu kwa dhati na kuzifanyia kazi mapema. Pia ujana unaujasiri wa kujaribu. Vijana huwa hawana hofu mara nyingi ya kushindwa. Wanaweza kuanzisha biashara ndogo, kujifunza study mpya au kujaribu taaluma tofauti. Ningependa kurudi ujana kwa sababu ya ujasiri huo wa kuchukua hatua. Watu wanapokuwa mara nyingi hufungwa na hofu ya kupoteza walichonacho. Ujana hutoa nafasi ya kuanza upya mara nyingi bila lawama kubwa. Pia ningependa kurudi ujana kwa sababu ya mahusiano ya kijamii, yenye yanaladha ya kipekee. Marafiki wa ujana hujaa furaha, kicheko na uzoefu wa pamoja. Ningependa kurudi ujana ili kufurahia urafiki wa dhati, michezo, mazungumzo marefu na safari za ghafla mara kwa mara. Ujana huleta ukaribu wa kweli kwa sababu watu bado hawajajitenga sana na majukumu mazito kama ya familia. Ujana pia ni msingi wa maisha ya baadaye. Mimi ningependa kurudi ujana kwa sababu ningejenga msingi imara zaidi ya kwa maisha, kielimu, kifedha, kimaadili na hata kiafya. Ningejifunza kuokoa mapema, kuekeza maarifa, kujenga nidhamu ya kazi na kutunza afya yangu. Msingi mzuri wa ujana huleta maisha bora sana baadaye. Ujana pia una muda. Muda ni rasilimali muhimu sana. Ukiwa kijana una miaka mingi mbele yako na ningependa kurudi ujana ili kutumia muda wangu vizuri zaidi. Kuepuka kupoteza muda kwenye mambo yasiyo na maana na kuelekeza nguvu zangu kwenye maendeleo binafsi. Ujana unatoa nafasi ya kusahihisha mwelekeo wa maisha mapema. Hata hivyo si kila kitu cha ujana ni kizuri, ningependa pia kusema kuwa ujana una changamoto zake, kuna mkanganyiko wa maamuzi, shinikizo la marafiki, kukosa mwelekeo na wakati mwingine kukosa subira. Ndiyo maana ninasema ningependa kurudi ujana nikiwa na hekima ya sasa. Bila hekima ujana unaweza kuwa kipindi cha machungu na maamuzi ya haraka. Zaidi ya hayo ujana bila shukrani haukui. Kama ningerejelea ujana ningejifunza kutathmini nilicho nacho badala ya kulalamika. Vijana wengi hawatambui thamani ya wakati wao. Afya yao na fursa walizonazo. Kurudi ujana kungekuwa nafasi ya kuishi kwa shukrani na kuwajibika. Pia ningesema kwamba kutamani kurudi ujana ni kutamani kurekebisha si kukimbia maisha. Kila umri una uzuri wake. Ujana una nguvu, utu uzima una hekima. Badala ya kujuta, ningechukua mafunzo ya ujana na kuyatumia sasa. Lakini kama ningepata nafasi ya kurudi ujana, ningefanya hivyo kwa lengo la kujenga maisha bora, yenye maadili, mafanikio na furaha ya kweli. Ningependa tu kurudi ujana si kwa sababu ya kukimbia majuku ama kuyakwepa, bali kwa sababu ya fursa ya kuishi.

Mimi napendelea sana mwanga wakati. Ingawa kuna mazingira fulani ambayo mwanga mkali unakua muhimu. Kwanza kabisa mwanga wa kati unanipa faraja ya macho. Mwanga mkali sana unaweza kuchosha macho kusababisha maumivu ya kichwa na hata macho kuwasha baada ya muda mrefu. Mwanga hafifu sana unaofanya macho yajilazimishe kuona vizuri, jambo ambalo linaloongeza uchovu. Mwanga wa kati huwa na uwiyano mzuri unaoruhusu macho kufanya kazi bila msongo mkubwa. Pia mwanga wakati huadhiri hali ya moyo na hisia. Mwanga mkali sana wakati mwingine uongeza msisimuko au hata msongo wa mawazo. Asa ikiwa mtu anahitaji utulivu mwanga wakati huleta hisia ya utulivu amani na usawa. Hii ni muhimu sana nyakati za jioni au usiku ambapo mwanga mkali unaeza kuharibu mpangilio wa usingizi. Pia katika mazingira ya kazi minapendelea mwanga wa kati kwa sababu hunisaidia kuzingatia. Mwanga mkali kupita kiasi unaeza kunifanya nijisikie kama niko kwenye mazingira ya hospitali au kiwandani. Hali hii inapunguza utulivu wa akili. Mwanga wa kati hasa unautoka kwenye taa zenye rangi ya joto kidogo. Unifanya nijisikie nipo katika mazingira ya kirafiki na ya kitaalamu kwa wakati munguja. Pia katika kusoma au kufanya kazi za kuhitaji umakini wamuda mrefu, mi napendelea mwanga wa kati unaolengwa wa vizuri. Badala ya kuwasha taa nyingi zenye mwanga mkali, napendelea kuwa na taa moja au mbili zenye mwanga wa kati. Zikielekezwa sehemu ninayoifanyia kazi hio hunisaidia kusoma kuandika au kutumia komputa bila kuchosha macho yangu. Katika matumizi ya skrini, mwanga wa kati ni muhimu sana. Skrini zenye mwanga mkali sana hasa katika chumba chenye mwanga mdogo usababisha macho kuchoka haraka. Ninapenda kueka mwanga wachumba katika kiungo cha kati ili kulinganisha mwanga wa skrini na mazingira. Hivyo kulinda afya ya mocho yangu kwa muda mrefu pia katika mazingira ya nyumbani minapendelea mwanga wa kati kwa sababu huongeza hali ya ukarimu na utulivu. Mwanga wakati ufanya chumba kionekane chenye joto la kiisia. Kina chofaa kwa mazungumzo kupumzika au kutumia muda wa familia. Mwanga mkali sana nyumbani unaeza kufanya mazingira yaonekane magumu au yasiwe ya kupumzisha. Katika shughuli za kijamii, mwanga wa kati uleta urafiki. Migahawa viumba vya kukaa au mikutano isio rasmi mara nyingi hupendeza zaidi ikiwa na mwanga wa kati. Mwanga huu uwafanya watu wajisikia huru kuzungumza na kushirikiana bila hisia za presha. Pia hivyo mwanga mkali una umuhimu wake. Kuna nyakati ni napo hitaji kama vile kusafisha, kufanya kazi za ufundi au katika mazingira ya usalama ambapo kuona kwa uwazi ni muhimu sana. Katika hali hizi, mwanga mkali unisaidia kuona kwa haraka na kwa usahihi. Asili ya mwanga pia ni muhimu minapendelea sana mwanga wa jua ambao mara nyingi hua wakati kulingana na muda wa siku. Mwanga wa asili una faida nyingi kiafya na kisaikolojia. Asubuhi mwanga wa jua huwa mkali kiasi na unipa nguvu. Lakini mchana na jioni napendelea mwanga ulio punguzwa kidogo. Pia mwanga wakati huifadhi nishati. Mwanga mkali mara nyingi utumia umeme mwingi zaidi. Kwa kutumia mwanga wa kati hasa taa za zenye ufanisi, ninaweza kupunguza matumizi ya umeme bila kupunguza faraja. Kubadilika kulingana na muda ni jambo la muhimu kwangu. Asubuhi na mchana naeza kuvumilia au hata kuhitaji mwanga mkali kidogo ili kuamsha akili. Lakini jioni na usiku, mimi huwa napunguza mwanga hadi kiwango cha kati au chini kidogo ili kuanda mwili kwa usingizi. Hio hunisaidia kudumisha mpangilio mzuri wa usingizi. Kwa ujumla, minapendelea mwanga wa kati kwa matumizi ya kila siku kwa sababu unauwiyano mzuri kati ya mwonekano, faraja, afya ya macho na hali ya kisia. Mwanga mkali ninautumia pale tu unapohitajika kwa kazi maalum. Mupendeleo huu hunisaidia kuhishi na kufanya kazi kwa utulivu, ufanisi na afya bora.

Moja ya mazoea mazuri niliyoyajenga maishani ni nidhamu ya kupanga siku yangu mapema na kuanza kila siku kwa mpangilio mzuri. Kuamka na kupanga siku yangu mapema, kumeleta mabadiliko makubwa katika namna ninavyoitazama siku yangu. Badala ya kuamka kwa pupa au bila mwelekeo, nimejifunza kuanza siku kwa utulivu. Mara tu ninapo amka mimi hutumia muda mfupi kutafakari najiuliza ni mambo gani muhimu ninayotaka kukamilisha kwa hiyo siku. Imenisaidia pakubwa kwa kunipa mwelekeo kabla hata sijangia kwenye shughuli nyingi za siku. Pia nimejenga zoea la kuandika na kuweka akilini orodha ya mambo ya kufanya. Zoea hili limenisaidia kuepuka kusahau majukumu muhimu ninapoyaandika nahisi kwamba nimepunguza mzigo wa mawazo kichwani. Kila ninapo kamilisha jukumu moja na kulivuka kwenye orodha, mimi hupata hisia ya mafanikio ambayo hunipa motisha ya kuendelea na kazi nyingine. Zoea hili pia limenisaidia kutumia muda wangu vizuri. Badala ya kupoteza muda kwenye mambo yasiyo ya lazima, mimi nimejifunza kutanguliza yalio muhimu. Najua ni kazi ipi inaitaji umakini mkubwa na ipi inaweza kusubiri. Hii imenifanya nipunguze tabia ya kuahirisha mambo ambayo zamani ilikuwa kikwazo kikubwa katika maisha yangu. Kupanga siku mapema kumenisaidia kudhibiti msongo wa mawazo. Napojua kinachotakiwa kufanywa na kwa muda gani najisikia nikiwa huru kiakili. Sihangaiki sana wala kujilaumu kwa sababu najua nimejitahidi kufanya nilicho panga. Hata kama siku haijaenda jinsi nilivyotarajia. Ninakuwa na amani kwa sababu kulikuwa na mpangilio. Pia kuwa na zoea hili, imefanya niboreshe uwajibikaji wangu. Nimekuwa mtu anaye heshimu muda, ahadi na majukumu. Ya kwamba nikisema nitafanya jambo, ninajitahidi kulitimiza kwa sababu tayari nimelipa nafasi kwenye ratiba yangu. Hii imenifanya nionekane kuwa mtu wa kuaminika mbele ya wengine, iwe ni kazini shulenu ama katika familia. Pia kupanga siku kumeniimarisha nidhamu kibinafsi. Kuna siku ambazo sina hamasa ya kufanya kazi, lakini kwa sababu nimejipangia nalazimika kujisukuma. Nidhamu hii menifundisha kuwa mafanikio hayaji kwa hisia peke, bali kwa kufanya kile kinachopaswa kufanywa hata kama hauko katika hali nzuri. Zoea hili pia limeniongeza uzalishaji wangu. Kazi ambazo zamani zilionekana kuwa ngumu na zilikuwa zinachukua muda siku hizi nazimaliza kwa urahisi kwa sababu nazifanya kwa mpangilio. Badala ya kufanya vitu vingi kwa wakati mmoja. Nimejifunza kufanya jambo moja hadi kulimaliza ndipo nianze jingine. Imenisaidia kufanya kazi kwa ubora zaidi. Pia nimegundua kuwa kupanga siku kunanipa muda wakupumzika na kujijali, kwa kuwa ninapanga mapema ninaweza kutenga muda wakupumzika. Kula vizuri au hata kufanya shughuli ninazo penda kama kusikiliza muziki au kuzungumza na marafiki. Hii inanisaidia kudumisha usawa kati ya kazi na maisha binafsi. Pia, zoea hili limenifundisha kujitathmini kila mwisho wa siku. Kabla sijalala, mimi huangalia. Yale malengo nilikuwa nayo kwa siku fulani. Ni nini kilicho fanikiwa? Ni kipi hakikufanikiwa? Badala ya kujilaumu, nimejifunza kutokana na makosa na pia kujipanga kila wakati. Pia kupanga siku mapema kumeongeza kujiamini kwangu. Ninapo weza kuthibiti muda wangu na kukamilisha malengo yangu. Huwa najisikia niko huru, mwenye uwezo na wa dhamani. Hisia hii imenifanya niwe na mtazamo chanya kuhusu maisha na changamoto zake. Kwa ujumla, zoea la kupanga siku mapema na kuishi kwa mpangilio, limekuwa msingi muhimu wa mafanikio na utulivu katika maisha yangu. Sio zoea rahisi kulijenga, lakini faida zake ni kubwa na nizakudumu. Limenifundisha nidhamu, limenifundisha uwajibikaji, limenifundisha utulivu wa akili wakati ninapofanya kazi na kujiheshimu. Ndio maana nalichukulia kama hoja na mazoea mazuri unapofanya kazi kwa kujijenga.

Mimi napenda wanyama wa kufugwa na wanyama wa porini wenye tabia ya utulivu. Lakini wanyama ninaowapenda na kuwaenzi zaidi ni mbwa, paka, farasi na wanyama wengine waporini kama tembo na twiga. Upendo wangu kwa wanyama unatokana na tabia zao, mchango wao kwa binadamu na mafunzo ya maisha wanaotufundisha. Mbwa nawapenda kwa kiasi kikubwa kwa sababu mbwa ni walinzi wazuri. Katika jamii nyingi hasaa maeneo ya makazi, mbwa husaidia kulinda nyumba. Anaweza kuhisi hatari kabla hata binadamu kujitambua. Kubweka kwake sio kelele tu bali ni onyo. Hii hunifanya nihisi usalama na utulivu wa moyo. Mbwa hunilinda bila hata kuombwa, jambo linaloonyesha kujitolea kwake. Mbwa ndio wanyama ninaowapenda zaidi pia kwa sababu ya uaminifu wao wa kipekee. Mbwa ni mnyama anayejulikana kwa kumpenda mmiliki wake bila masharti. Haijalishi mtu ana hali gani, masikini au utajiri, mwenye huzuni, mwenye furaha, mbwa hubaki mwaminifu. Tabia hii ya mbwa hunivutia sana kwa sababu inanifundisha somo muhimu la maisha ya kwamba mwaminifu wa kweli hauhitaji faida binafsi. Pia napenda mbwa kwa sababu mbwa ni marafiki wazuri wakihisia. Wakati unapata ya kwamba wewe uko peke yako au uko na huzuni au mawazo mengi mbwa huweza kukupunguzia mzigo wa mawazo. Kucheza naye kumkumbatia au hata kumtazama kunaleta furaha. Wakati watu wengi wamegundua kuwa, mbwa husaidia kupunguza msongo wa mawazo na upweke. Na hili ni jambo kubwa sana katika maisha ya kisasa. Pia mimi upenda paka. Paka husaidia kuthibiti wadudu kama panya. Hasaa katika maeneo ya vijijini au nyumba zisizo na ulinzi mzuri. Hivyo paka wanamchango mkubwa, wa moja kwa moja katika usafi na afya ya mazingira. Paka pia ni wanyama watulivu, wanaofaa kwa watu wanaopenda mazingira ya amani. Paka pia napenda kwa sababu ya utulivu na uhuru wake. Paka ni wanyama wanaojitegemea lakini bado wanajua kuonyesha mapenzi. Hawalazimishi umakini kwa mbwa bali huja kwa wakati wao. Hii inanifundisha kuwa upendo wa kewili haupaswi kulazimishwa. Pia paka ni wasafi sana hupenda kujitunza na mazingira yao jambo linalonivutia. Mimi pia hupenda wanyama porini kama tembo. Tembo ni wanyama wakubwa lakini wenye akili na hisia kali. Kwao wanajali familia zao, huomboleza na wenzao wanapokufa na kumu na hukumbukwa kwa muda mrefu. Hii inanifundisha umuhimu wa familia kumbukumbu na huruma. Pia tembo wanaonyesha kuwa ukubwa au nguvu sio kigezo cha ukatili. Pia nawapenda farasi kwa sababu ya nguvu, uzuri na heshima yao. Farasi ni wanyama wenye ahadi. Wanawakilisha uhuru, uvumilivu na ushirikiano. Uhusiano kati ya farasi na binadamu unahitaji uaminifu na mafunzo. Na hilo univutia sana. Farasi hutufundisha kuwa nguvu na upole vinaweza kuenda pamoja. Pia naye napenda twiga. Twiga pia ni miongoni mwa wanyama wazuri. Mwonekana wao ni wa kipekee na tabia yao ni ya amani. Twiga hunikumbusha kuwa tofauti sio udhaifu bali ni baraka. Wanaishi kwa utulivu na hawana tabia ya kushambulia bila sababu. Kwa ujumla mi napenda wanyama kwa sababu wananifundisha maadili ya maisha, kutokana kwa mbwa mi najifunza uaminifu, na pia kutokana kwa paka mi najifunza uhuru na subira. Kwa farasi pia najifunza nidhamu na ushirikiano, na kwa wanyama wa porini mi huwa najifunza umuhimu wa kuheshimu maumbile. Wanyama hunisaidia kuungana na mazingira. Kwa karibu na wanyama hunifanya niheshimu uhai wa viumbe wengine. Hunikumbusha kuwa binadamu siyo kiumbe pekee muhimu duniani. Bali ni sehemu ya mfumo mkubwa wa maisha. Mimi pia napenda wanyama kwa sababu hawahukumu. Hawajali sura, makosa ya zamani au hali ya maisha. Wanakubali mtu alivyo. Hii ni somo kubwa sana kwa jamii ya binadamu. Pia kuwajali wanyama hunifanya nijisikie mwenye huruma na wajibu. Kumlisha mnyama, kumtunza na kumlinda kunajenga moyo wa kujitolea kila siku kila wakati kwa kazi zote.